Napenda kula kwa hoteli ndogo ndogo ama vibanda vya mtaa. Huko chakula huwa fresh, simple na bei yake ni affordable. Napenda pia juu environment iko relaxed na unaweza kukapoa bila presha. Wakati mwingine, naweza pia kula kwa restaurant kama ni special day, lakini mara nyingi hupendelea hizo places za kawaida juu zinanipa vibe ya nyumbani na chakula huwa na ladha ya ukweli.